Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inavyonyesha kwenye udongo kavu mara nyingi huitwa petrichor. Inanifanya nijisikie tulivu na kuunganishwa na asili. Harufu hiyo inanikumbusha wakati wa mapumziko na wakati mzuri wa kutafakari. Pia inapendelea hisia nzuri na kunifanyia nijisikie safi na tayari kwa siku mpya.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi wa wakati na ufahamu wa kitaalamu. Mawasiliano husaidia kushirikiana na wenzangu na kueleza mawazo kwa uwazi. Usimamizi ni wakati unarahisisha kukamilisha majukumu kwa ufanisi. Pia, ufahamu wa kitaalamu unahakikisha kazi inafanyika kwa kiwango cha juu na kwa usahihi. Mchanganyiko wa study hizi hufanya kazi yangu kuwa rahisi.

Kwa kawaida, siwezi weka picha zangu mtandaoni mara kwa mara. Napendelea kuhifadhi faraga yangu na kuthibiti taarifa ninazoshiriki. Wakati napoweka picha, huwa ni kwa sababu ni muhimu au nafurahia kushirikiana na familia na marafiki. Pia nashirikiana kwa makini ili kuhakikisha usalama na heshima yangu mtandaoni.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto. Mazingira hayo huwa ya kutuliza sana. Sauti ya maji, upepo mwanana na mandari ya asili hunisaidia kupumzika na kutafakari. Ni mahali pazuri pa kutoroka kelele za kila siku, kuchukua picha, au hata kukaa kimya tuu ukifurahia hali ya amani.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa. Napenda kuona kazi ya wasanii mbalimbali kutoka uchoraji, isukuti, hadi picha za kisasa. Maonyesho haya hunipa msukumo kunifundisha mitindo na mbinu mpia na kunifanya nifikirie kwa undani kuusu ubunifu. Pia, nifursa nzuri ya kuungana na watu wenye shauku kama yangu na kupata mtazamo mpya wa maisha kupitia sana.

Ndiyo napenda kuoga maji ya moto kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu maji ya moto hunifanya nijisikie mtulivu na husaidia misuli yangu kupumzika. Pia, kuoga kwa maji ya moto kunanipa furaha na utulivu wa akili na mara nyingine ni fursa ya kufikiria kupanga siku ijayo. Au tu kwa kufurahia muda wangu binafsi. Ni sehemu ya utunzaji wangu binafsi na afya yangu ya mwili na akili.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ni nilipokuwa sehemu ya onyesho la sanaa ambalo lilikuwa na kazi za kipekee za wasanii wengi. Nilipokuwa nikitazama kila kipande cha sanaa, nilijisikia kama nipo katika dunia nyingine, nikiwa nimechanganywa na rangi, mandhari, na hisia zilizowekwa katika kazi hizo. Uzoefu huo ulinihamasisha kunifundisha mambo mapya na kuniacha nikisisimuka kwa muda mrefu baada kutokomea kwenye tukio hilo.

Mchezaji bora wa vikapu kwa maoni yangu ni Lebron James. Napenda kwa sababu ana mchanganyiko wa nguvu ujuzi na akili ya mchezo ambayo ni ya kipekee. Anaongoza timu zake kwa mfano na hufanya wenzake kuwa bora zaidi pia. Pia, jitiada zake za kujituma nidhamu na uthabiti wa kuendelea huwa kwenye kiwango cha juu licha ya changamoto ni za kuamasisha. Ni mchezaji anaye hamasisha kwenye mchezo na pia maisha kwa ujumla.

Ndio, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie mtulivu. Watoto wanamishati na ubunifu wa kipekee ambao hunisukuma pia kuwa mbunifu wa kubadilika. Kucheza nao pia hufundisha umilivu, kushirikiana na kufurahia kila wakati mdogo. Ni njia nzuri ya kujenga uhusiano mzuri na pia kuniacha nikifurahia.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kupumzika na kurejesha nguvu. Mara nyingi na sikiliza muziki kunywa chai au maji au kufanya mazoezi madogo ya kutembea. Wakati mwingine nafanya kuzungumza na wenzangu kwa njia ya kirafiki ili kupumzika kiakili. Shughuli hizi hufanya nishike, fokasi na kurahisisha kazi inayofuata.

Ninapokabiliana na mabadiliko kazini, kwanza napitia hali hiyo kwa makini ilikuelewa athari na fursa zinazo tokana nayo. Napanga hatua za kukabiliana na mabadiliko hayo nikiakikisha nina shirikiana na wenzangu kwa kuwasiliana kwa uwazi pia nina jitahidi kubadilika kwa haraka. Kujifunza ujuzi mpya unaoitajika na kushirikisha mawazo mazuri ili kuakikisha mabadiliko.

Ninapenda msimu wa joto kidogo hasa makira ya kiangazi hali ya hewa ni nzuri kwa shughuli za nje kutembea au kupanga wakati wa mapumziko pia, msimu huu hutoa mwangaza wa rangi nzuri ya asili zinazoongeza furaha na motisha. Ingawa kila msimu una sifa zake msimu huu unanifanya nihisi mtulivu mwenye ni shati na tayari kushughulika.

Ndio nimewai kununua tikiti za tukio mara kadhaa napenda kushiriki katika tamasha, maonyesho ya sanaa au michezo kwani kunatoa burudani na uzoefu wa kipekee. Kununua tiketi kuna niruhusu kupanga mda wangu vizuri, kuakikisha nafika mapema na kufurahia tukio bila stress. Pia ni fursa ya kuungana na marafiki au familia kwa kunipa kumbukumbu nzuri za maisha.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara chache, ni rahisi na kinaokoa muda hasa nikiwa na shughuli nyingi, lakini sijakifanya kuwa mazoea. Hujitahidi kupendelea chakula cha nyumbani mara nyingi kwa sababu ni bora kwa kiafya na hunisaidia kudumisha nguvu na afya ya mwili. Chakula cha nyumbani pia huzingatia usafi mwingi ukilinganisha na kile cha haraka.